Wakati wa baridi huwa nawasha moto na kuotea na maranyingi hujitahidi kunywa au kula vyakula ambavyo ni vya moto. Kwa sababu wakati huo huwa nakuwa nahitaji joto mwilini mwangu ili nisiweze kuugua ugonjwa wa aina yoyote ule.

Mimi napenda sana Bongo Flavor na nasikiliza Bongo Flavor kipindi nimetoka kazini. Mara nyingi hutumia muda huo kupumzika na njia moja wapo wa kupumzika ni kusikiliza muziki mzuri wa Bongo Flavor kutoka wasanii mbali mbali katika Afrika mashariki.

Napendelea sana kusoma kwa sababu kusoma huniongeza mimi maarifa na hunifanya nijue vitu ambavyo hapo awali nilikuwa sivijui. Hivyo muda mwingi nikiwa sina shughuli yoyote ya kazini hutumia muda wangu kusoma vitabu mbali mbali.

Ndiyo, ninawafahamu majirani zangu wengi sana. Na wengi wao ninawafahamu kwa majina kwa sababu tumekuwa tukiishi kwa karibu kwa miaka mingi sasa. Wengine ninawajua kwa takribani miaka minne, wengine kwa takriban miaka miwili, na wengine kwa takriban miaka tano. Hivyo ninawafahamu na kuwajua vizuri.

Mimi napendelea baridi na sababu kuu ya kwa nini napendelea baridi na sio joto ni kwamba maisha yangu yote nimezaliwa, nimekua na kulelewa kwenye mazingira ambayo yana ubaridi sana. Hivo nitapata taabu nikikaa mazingira ya joto.

Hapana, mimi sipendi kufanya kazi nyumbani. Na sababu kuu ni kwamba nikiwa nyumbani ninakuwa na vishawishi vya kutokufanya kazi. Hivo hupendelea kufanya kazi zangu na shughuli zangu zote nikiwa ofisini kwa sababu kuna utulivu wa kutosha wa kuniwezesha kumaliza kazi zangu.

Muda wa mwisho huwa na jitahidi kuangalia kama kila kazi ambayo ni lijiwekea kuifanya katika muda husika au katika siku husika nimeweza kuikamilisha. Kwa hiyo huchukua muda huo kuangalia na kuhakisha kwamba nimekamilisha kazi zangu zote.

Ninapenda chakula kisicho na mafuta kwa sababu vyakula vyenye mafuta vinasemekana na wataalam kwamba si salama na vina athari mbaya kwenye mwili wetu. Hivo ninapenda chakula kisicho kuwa na mafuta kwa sababu ni kizuri.

Mafanikio ambayo nimeyapata kazini kwanza, nimeiwezesha kampuni nawafanyia kazi kuweza kuongeza mapato yao katika mwaka huu, lakini vile vile nimeisaidia kampuni hii kuweza kushinda tuzo mbalimbali za kimazingira ambazo zinagawiwa hapa nchini. Hayo naweza kusema ndiyo mafanikio yangu makubwa sana kazini kwangu.

Huwa ninasherekea mafanikio ya timu kuhakikisha ya kwamba wote tunajumuika pamoja na tunaelezana jambo au kitu ambacho tumefanikisha na kupigiana makofi na kupeana sifa mbali mbali kulingana na kile ambacho tumekifanya. Huwa tunatambua mchango wa kila mmoja kwenye timu.

Tabia nayoipenda kwa wengine ni tabia ya kujali watu. Tabia ya kujali watu ni muhimu sana kwani inaonesha kwamba umejawa na upendo na wema ni akiba katika maisha haya ambayo tunaishi. Hiyo ndio tabia nayoipenda kwa wengine.

Ninatumia simu yangu kupata habari mbali mbali ya vitu ambao vinaendelea katika nyanja mbali mbali duniani. Lakini vile vile natumia simu yangu kuwasiliana na familia yangu, marafiki zangu na wapendwa zangu. Kuwajulia hali na kubadilishana story mbali mbali.

Ninapenda kula mboga za majani. Ambazo zinaitua chainizi. Mboga hizi hupandwa katika bustani na huchukua takriban wiki mbili mpaka tatu kueza kukua. Hizi ni mboga tamu sana. Ambazo zina virutubisho muhimu kwa mwili na afya ya mwanadamu.

Huwa najitahidi kujenga mawasiliano yangu na wafanya kazi wengine kwa kuwa heshimu. Iwe ni mkubwa kuliko mimi au ni mdogo kuliko mimi huwa na heshimu kila mfanyakazi. Kwani heshima ni daraja muhimu sana katika kujenga mahusiano bora na wafanyakazi wengine ambao nafanya nao kazi.

Programu ya simu ambayo hutumia kila siku ni programu ya WhatsApp kwani taarifa nyingi zinazohusiana na kazi huwa zinatumwa humo lakini bila hivyo ni programu ambayo natumia kuwasiliana na ndugu zangu ambao wapo maeneo mbali mbali katika nchi. Hivyo hiyo ndio programu yangu na huitumia sana.

Hapana huwa siweki picha zangu mtandaoni kwani huwa nahofia usalama hasa wa faragha zangu. Nikipiga picha mara nyingi huwa naziacha tu kwenye simu yangu na siziweki sehemu yoyote zaidi ya kwenye simu yangu. Kwani ndio sehemu salama zaidi ya kueka picha.

Kitu cha kwanza nachokifanya huwa ni kusali. Ninaikabithi hiyo kazi kwa Mungu, ninaikabithi hiyo siku kwa Mungu, ili Mungu aweze kuniongoza, aweze kunilinda na kunipigania kuhakikisha kwamba, naifanya kazi hiyo kwa ubora na naikamilisha kwa mafanikio makubwa sana.

Ninapenda harufu ya manukato kwani ni harufu nzuri sana inayomfanya mtu anukie vizuri na aweze kwenda mahali popote pale kwa kujiamini pasipo kuogopa kwa kuwa anakuwa ananukia vizuri muda wote na yupo nadhifu.

Ninapenda mahali pa kimya kwani panakuwa pana utulivu ambao unaniwezesha mimi kuweza kufikiria kwa undani na kwa kina juu ya jambo lolote lile lakini vile vile pananipatia utulivu wa kuweza kupanga mipango juu ya maisha yangu na kazi yangu.

Hapana sipendi muziki wa jadi kwani ni mziki ambao umepitwa na wakati lakini ni muziki mbaya ambao hauzingatii matumizi ya teknolojia ili kuuboresha kuufanya uwe nadhifu wenye kupendwa wenye mvuto na wenye ladha nzuri kwa wasikilizaji.

Katika ukuta wa chumba rangi ambayo mimi naipendelea ni rangi nyeupe kwani ni rangi ambayo haitishi lakini inaonekana vizuri na ni nyepesi vile vile katika kufanya usafi. Rangi nyingine zote huwa naziona ni mbaya pale ambapo kunakuwa kuna rangi nyeupe.